Neno maji ni jina la mwezi wa tatu katika kalenda mwezi ambao una jumla ya siku thelathini na moja. Jina hili ina asili ya kilatina kutokana neno malitias. Likipewa jina kwa heshima ya maas ambayo katika hadithi za kirumi alikuwa mungu. Ki historia, mwezi huu ulikuwa mwanzo wa mwaka katika kalenda ya mazamani ya Roma. Ukiashiria mwisho wa majira ya baridi na kuanza kwa mapema kwa kampeni mpya za kijeshi na kilimo. Katika nchi ya Afrika mashariki, maji mara nyingi huashiria kuanza kwa msimu wa mvua za masika ambazo ni muhimu sana kwa wakulima kuanza upandaji wa mazao mbalimbali. Pia mwezi huu unajulikana na kuhusishwa na mandalisho muhimu ya kimataifa kama vile siku ya wanawake duniani. Tarehe nane mwezi wa tatu inayosisitiza usawa wa kazi za jamii na kushirikiana kwa jamaa.

Neno mama ni neno lenye uzito mkubwa wa kihisia na kijamii. Likirejelea mzazi wa kike ambaye amejifungua kulea na kutunza watoto wake katika utamaduni wa kiswahili na jamii nyingi duniani. Neno hili huwakilisha upendo usio na kifani uvumilivu na thabihu. Na thabihu kubwa inayafanywa na mwanamke katika kujenga familia na jamii kwa ujumla. Zaidi ya uhusiano wa kibayolojia mama hutumika kama heshima kwa mwanamke yeyote mwenye umri mkubwa au anayeonyesha busara na malezi kwa wengine. Ni neno linalobeba dhana ya kimbilio usalama na mwalimu wa kwanza wa maisha kwa mtoto.

Tafadhali ni neno la adabu na staha katika luga ya kiswahili inaro tumiwa kutoa ombi kualika au kusihi jambo kwa upole. Asili ya neno hili ni ya kiarabu likimaanisha kuonyesha fadhila au uema kwa wengine. Kijamii, neno hili ni nguzo muhimu ya mawasiliano yenye tija kwani upunguza ukali, wa amli na kujenga mawazingila ya kuheshimiana kati ya mzungumuzaji na mskilizaji. Matumizi ya tafadhali, uwashilia uungwana na ukomavu wa kimadili yakionyesha kuwa muobaji anatambua hiali na utu wa mtu mwingine. Katika mazingila ya kiofisi nyumbani au sokoni, neno hili usaidia kulainisha mioyo na kulahisisha upatikanaji wa msaada au huduma.

Kumi ni nambari ya msingi inayofuata tisa na kutangulia kumi na moja ikiwashiria ukamilifu wa mzunguko wa kwanza wa hesabu katika mfumo wa desimali. Katika lugha ya kiswahili neno hili lina asili ya kibantu na ni muhimu sana katika mfumo wa sarufi kupitia ngeli mbalimbali ambapo. Hubadilika kuendana na nomino husika.

Joto linarejelea hali ya mazingira au kitu kuwa na kiwango cha juu cha nyuzi ya joto. Inayotokana na nishati ya joto inayo hama kutoka sehemu moja kuenda nyingine. Kati ya sayansi, joto ni nishati inayo sababisha chemi chemi na chembe chembe za maanda kutaharuki. Na kipimo cha kirasmi ni nyuzi joto.

Hospitali inarejelea taasisi au jengo maalum lililotengwa kwa ajili ya kutoa huduma za afya matibabu ya magonjwa na utunzaji wa wagonjwa katika jamii hospitali. Ni kitovu, cha usalama wa afya ambapo wataalamu mbalimbali kama madaktari wauguzi na mafundi mbali mbali hufanya kazi kwa pamoja kuokoa maisha ya kuzuia kuenea kwa marathi.

Ufanisi ni nomino ilio elezea hali ya kufanya kazi au kutekeleza jukumu kwa namna bola. Ya haraka na inayo zalisha matukio chanya bila kupoteza rasilimali katika mkutadha wa kikazi. Ufanisi unahisisha uwiano mzuri kati ya nguvu inayotumika na tija inayo patikana. Yani kupata matokeo makubwa kwa kutumia muda, fedha au juhudi kiasi, mtu au mfumo wenye ufanisi huepuka makosa yasiyo ya lazima na kuzingatia malengo makuu. Haitha, ufanisi ni kipimo cha ubora, kinacho, tofautisha, utendaji, kawaida na ule uliotukuka. Ukiwa ni nguzo muhimu cha ubora katika maendeleo ya kiuchumi.

Shangazi ni nomino katika ruga ya kiswahili inayorejelea dada wa baba wa mtu. Katika mfumo wa kijamii na kifamilia wa kiafrika, shangazi ana nafasi ya kipekee na muhimu sana kwa kwani anachukuliwa kama baba wa kike. Yeye ni kiungo muhimu katika malezi, akitoa ushauri wa kimaadili na kusaidia kutafuta migo, kutatua migogoro ndani ya familia. Mara nyingi, shangazi huwa ndiye mshauri mkuu wa wasichana wanapokuwa. Akiwafundisha mila, desturi na mbinu za kukabiliana na changamoto za maisha. Uhusiano huu unajengwa juu ya heshima na upendo ambapo shangazi anakuwa daraja kati ya watoto na upande mwingine wa upendo wa familia na baba yao. Akihakikisha umoja na mshikamano wa ukoo unadumu kwa vizazi vingi.

Mboga ni neno katika lugha ya kiswahili linalo rejelea sehemu za mimea zinazo liwa na binadamu kama chakula. Mara nyingi zikiwa zimepikwa au kuliwa mbichi kama saladi. Kihistoria na kitamaduni mboga ni kiungo muhimu katika mlo kamili. Ikitoa virutubishi muhimu kama vitamini, madini na nyuzi lishe ambazo huimarisha kinga ya mwili na kusaidia mfumo wa mmengenyo wa chakula. Kuna aina mbalimbali za boga zikiwemo mboga za majani kama mchicha na sukuma wiki. Mboga za matunda kama nyanya na pilipili hoho pamoja na mboga za mzizi kama karoti. Zaidi ya kuwa chakula kilimo cha mboga ni chanzo kikubwa cha mapato kwa wakulima wadogo na wakubwa. Huku zikichangia kwa kiasi kikubwa katika usalama wa chakula na afya bora kwa jamii kote ulimwenguni.

Bila shaka ni kishazi cha lugha ya kiswahidi kinacho tumika kutulia na kutilia mkazo ukweli uhakika au lidha kamili kuhusu jambo fulani. Katika mazungumzo ya kila siku maneno haya ufanya kazi kama kielezi kinacho ondoa uwezekano wa kutilia shaka au kubisha. Ikimaanisha kuwa jambo kuhusika nidhahili na halihitaji mjadala zaidi. Kwa upana kishazi hiki huonyesha ujasiri wa mazungumzaji na imani dhabiti alionayo ujuu ya taarifa anayotoa au anayo kubaliana nayo. Kinatumiwa sana kama jibu la heshima kuitikia ombi au kama kiunganishi cha hoja katika kimaandishi ya kitaaluma ili kuimalisha mantiki. Nkierelezo uhakika kinacho jenga uwaminifu na maelewano baina ya watu wanapo wasiliana.

Aprili ni nomino inayotaja mwezi wa nne katika kalenda ukiwa na jumla ya siku thelathini. Jina hili lina ashiria mwezi mwenye baridi ambalo linahusishwa na kitendo cha kuchanua kwa maua na mimea baada ya msimu wa baridi kupita. Katika mataifa mengi ya kaskazini, Aprili huashiria kilele cha msimu wa kuchipua huku katika kanda ya Afrika mashariki, mwezi huu mara nyingi huambatana na mvua kubwa za masika ambazo ni muhimu kwa kilimo. Zaidi ya hali ya hewa, Aprili inajulikana ulimwenguni kwa kuanza na siku ya wajinga na mara nyingi huwa na maadhimisho muhimu ya kidini kama pasaka ni mwezi unaobeba dhana ya mwezi na mwanzo mpya uhai na matumaini kufuatia mabadiliko ya msimu kote duniani.

Theluji ni nomino katika lugha ya kiswahili inayorejelea aina ya uzimbishaji wa wa anga hewa unaotokea wakati mvuke wa maji unapoganda na kuwa fuele za barafu kabla ya kugakua ardhi. Kwa upana, theluji huonekana kama chembe-chembe nyeupe laini na nyepesi ambazo hufunika uso wa ardhi hasa katika maeneo yenye hali ya hewa ya baridi kali au kwenye vilele virefu vya milima kama mlima kilimajaro katika ulimwengu wa sayansi. Theluji ni sehemu muhimu ya mzunguko wa maji na huwasaidia kuhifathi unyevu kwa ajili ya vyanzo vya maji msimu wa joto unapofika. Zaidi ya umuhimu wake wa kimazingira, theluji hubeba maana ya kiishara, ya usafi, utulivu na uzuri wa kipekee wa asili.

Changamoto ni nomino katika lugha ya kiswahili inayorejelea hali, tukio, au kikwazo kinachomfanya mtu atumie nguvu akili na juhudi za ziada ili kukitatua au kufikia lengo fulani. Kwa upana, changamoto si jambo lahasi pekee, mbali ni fursa ya kujifunza kukuwa na kuvumbua mbinu mpya za maisha. Katika nyanja za kijamii na kiuchumi, changamoto hutumika kama kichocheo cha maendeleo kwani humulazimisha mtu au taasisi kutoa nje na kutoka kwenye mazoea na kutafuta ufumbuzi wa kudumu. Kukabiliana na changamoto hujenga uvumilivu na ujasiri huku kikiimarisha uwezo wa binadamu wa kukabiliana na mazingira magumu yanayobadilika kila uchao.

Masoko ni wingi wa nomino soko. Inayorejerea maeneo au mifumo ambapo mauzaji na manunuzi hukutana ili kubadilishana bidhaa na huduma kwa fedha. Kwa upana masoko yanawakilisha kiini cha uchumi wa dunia yakihusisha nyanja mbalimbali kuanzia masoko ya jadi yanayowakilisha kiini ya bidhaa za kilimo hadi masoko ya kisasa ya kidigitali na hisa. Katika ulimwengu wa biashara neno hili pia huashiria mahitaji ya walaji na mikakati inayotumiwa na makampuni kutangaza bidhaa zao ili kuvutia weteja. Masoko imara huleta ushindani wenye afya huchochea uvumbuzi na kipimo muhimu cha ustawi wa jamii kwani. Kuwezesha upatikanaji wa rasilimali na kukuza mzunguko wa mali kitaifa na kimataifa.

Baiskeli ni nomino katika lugha ya kiswahili inayo relejelea chombo cha usafiri chenye magurudumu mawili yaliyo pangwa kwa mstari mmoja. Ambacho, huendeshwa kwa kutumia nguvu ya binadamu kupitia kikayangio kwa upana baiskeli ni chombo cha ikipekee kinacho unganisha, ufanisi, wakimantiki na utunzaji wa mazingira kwani haitoi moshi wala uchafuzi wowote wa hewa. Inajumuhisha sehemu kuu kama fremu imara usukani wa kuongozea uelekeo mnyororo na mfumo wa breki kwa ajili ya usalama. Zaidi ya kuwa njia ya rahisi na ya gharama nafuu ya usafiri kwa watu wengi duniani baisikeli hutumika kama kifaa muhimu cha kufanyia mazoezi ya kuimarisha afya ya moyo na misuli pamoja na kuwa na sehemu ya michezo ya ushindani na burudani na inayopendwa kimataifa.

Nomino katika lugha ya kiswahili inayorejelea mchakato wakimfumo na wa kina wakuchunguza kutafuta ukweli au kukusanya tahalifa kuhusu jambo fulani hili kuongeza mahalifa au kutatua tatizo maaalumu. Kwa upana, utafiti unahusisha hatua mbalimbali kuanzia kubainisha swali la msingi kukusanya data kupitia binu kama mahojiano au majadiliano ya kimambara na kukisha kuchambua matokeo hayo kwa umakini.

Chumba katika lugha ya kiswahili inamaanisha sehemu maalumu, iliyotengwa ndani ya kijengo kwa kuta, sakafu na ndali kwa ajili ya matumizi mahususi. Kwa mapana zaidi chumba ni kitengo cha msingi cha makazi kinachotoa faraga, usalama na hifadhi dhibiti na dhidi ya hali ya hewa. Kila chumba hubeba utamaduni na utambulisho kulingana na kazi yake, kwa mfano chumba cha kulala hutumika kwa mapumziko, ilhali sebule ni kwa ajili ya maingiliano kwa kijamii. Katika muktadha wa kitamaduni, chumba kinaweza kuashiria nafasi asili au heshima.

Kaskazini ni mojawapo ya miale minne mikuu ya dira inayoelekeza upande wa juu wa ramani ya dunia. Mkabala na kusini, kwa upana zaidi kaskazini inawakilisha mwelekeo wa kijeografia unaoashiria ncha ya kaskazini wa mhimili wa mzunguko wa dunia. Katika utamaduni wa pwani ya Afrika mashariki, neno hili pia linahusishwa na upepo wa msimu unaovuma kutoka kaskazini mashariki kuelekea kusini magharibi ambao kihistoria hulisaidia majahazi kusafiri kwa biashara. Kaskazini ni ishara ya mwongozo wasafiri hutumia nyota ya pole au dira kuipata ili kujua walipo. Kiishara inaweza kumaanisha maendeleo au lengo kuu katika dira ya maisha ya binadamu.

Ratiba katika lugha ya kiswahili inamaanisha mpangilio wa matukio kazi au mambo ya lio pangwa kufanyika katika muda maalum na kwa mfuatano uliopangwa. Kwa upana zaidi ratiba ni chombo muhimu cha usimamizi wa muda ambacho husaidia watu mashirika na taasisi kufikia malengo yao kwa ufanisi. Ratiba inatoa muongozo wa nini, kifanyike, lini na kwa muda gani. Hivyo, kuna saidia kupanguza mkanganyiko na kuongeza tija. Katika maisha ya kila siku, ratiba hutumika kuanzia kwenye elimu, usafirishaji, hadi kwenye shughuli za kijamii na kidini.

Ununuzi katika lugha ya kiswahili linamaanisha kitendo cha kupata bidhaa au huduma kwa kubadilishana na fedha au tathamana nyingine inayokubalika. Kwa upande wangu na upana zaidi, ununuzi ni mchakato wa kuchukua bidhaa tu. Mbali, unahusisha hatua muhimu kama vile kutambua mahitaji kufanya utafiti wa usoko, kulinganisha bei na kutamini ubora ili kufanya maamuzi sahihi. Katika ulimwengu wa kisasa, ununuzi umepanuka kutoka katika masoko ya jadi na maduka hadi kwenye mifumo ya kidijitali. Ambapo mtu anaweza kununua bidhaa popote duniani kwa kutumia teknolojia. Ununuzi wenye tija unahitaji nidhamu ya kifedha na mipango madhubuti ili kuhakikisha kuwa rasirimali zinatumika vizuri kwa ajili ya maendeleo ya mtu binafsi taasisi.

Ubaridi kidogo katika lugha ya kiswahili kinamaanisha hali ya hewa au halijoto ambayo imepungua kiasi lakini haijafika kiwango cha ubaridi mkali au uliopitiliza. Kwa upana, zaidi husemi huu huelezea mazingira ya wastani yanayoweza kuvumilika mara nyingi ya kionekana wakati wa asubuhi na mapema, jioni jua linapo zama au baada ya mvua mdogo kunyesha. Kifalsafa hali hii huashiria utulivu wa nafsi na faraja. Kwani haihitaji mavazi mazito sana ya kujikinga. Mbali inatoa fursa ya kufurahia upepo mwanana katika muktatha wakisayansi baridi dogo. Huashiria mabadiliko madogo ya shinikizo la anga yanayoleta utulivu katika mfumo wajoto mwilini. Ikiruhusu utendaji wa kazi kwa kila siku kuendelea kwa wepesi bila uchovu unaotokana na joto kali la jua.

Tisa katika luga ya kiswahili linawakilisha namba au kiasi kinachofuata baada ya nane na kutangulia kumi. Kwa upana zaidi, namba tisa inachukuliwa kuwa alama ya ukamilifu na mwisho wa mzunguko wa tarakimu moja kabla ya kuanza mfumo wa makumi. Katika biyorojia ya binadamu, namba hii hubeba umuhimu mkubwa wakishala kwani inawakilisha miezi tisa ya kipindi cha ujazito ikiyashiria maisha mapia ya subila kuyuta maduni na kishaili namba tisa mara nyingi hutumika kuashiria kilele cha jambo fulani. Hisabati inayona tisa kama manamba ya kipeke ambayo ni mlamba kamili wa tatu na inasifa ya kuvutia ambapo jumla ya tarakimu za namba yote inayo zidishwa kwa tisa daima hujirejea kuwa tisa. Jambo linalo ifanya kuwa namba ya fumbo na utulivu wakiakili.

Neno jicho katika lugha ya kiswahili linamaanisha kiungo cha mwili kinacho tumiwa na binadamu na wanyama kwa ajili ya kuona. Kwa upana, jicho ni dirisha la mfumo wa fahamu linalo kusanya mwanga na kugeuza kuwa picha. Liki tuwezesha kutambua rangi, ubali na maumbo ya vitu vinavyo tuzunguka. Kiungo hiki ni muhimu kwa usawa na usalama na mawasiliano ya kijamii. Katika lugha ya picha na fasihi, jicho huwakilisha umakini, uangalizi au ufahamu wa ndani. Kwa mfano, kusema mtu ana jicho la tatu, humaanisha ana uwezo mkubwa wa kung'amua mambo yaliyo fichika. Aitha, neno hili hutumika kuelezea sehemu za vitu visivyo na uhai kama vile jicho la sindano au jicho la kimbuga kuashiria kitovu au sehemu muhimu ya kitu.

Neno tatu katika kilugha ya kiswahili lina wakilisha namba au kiasi kinachofuata baada ya mbili na kutangulia nne. Kwa upana, namba tatu hubeba umuhimu mkubwa wakiishara na kimuundo katika maisha ya mwanadamu na asili. Katika hisabati ni namba ya kwanza ya witili ambayo pia ni namba tasa. Ikiwakilisha umbo la msingi la kijiometrki ambalo ni pembe tatu lenye uimara wakipekee katika ujenzi. Kifalsafa na kidini tatu mara nyingi huashiria ukamilifu au umoja kama vile dhana ya wakati au hatua za maisha. Pia namba hii hutumika sana katika fasihi na simulizi za kiasili kuongeza msisitizo ambapo mara nyingi majaribio au matukio makuu hutokea mara tatu ili kuleta mwisho wa kusisimua na wenye mafunzo ya kudumu kwa jamii.

Neno nzuli katika luga ya kiswahili ni kivumishi kinacho elezea sifa ya hali ya kupendeza ubora wa hali ya juu au wema wakipekee katika kitu. Mtu au tendo kwa upana zaidi na neno hili hutumika kama kipimo cha thamani ya kihisia na kimandili kiaashilia kulidhika kwa unafasi ya kukubalika kijami. Katika mawasiliano ya kila siku, nzuri hutumika kuitikia saramu, kuonyesha uungaji mkono wa wazo, au kusifu ulembo waasili na kazi za sanaa. Kifalsafa, neno hili hubeba dhana ya usawa na amani, jambo likiwa nzuri linaleta utulivu. Matumizi yake yameenea kote katika fasihi na maisha ya kawaida. Likiwa ni neno muhimu linalo jenga mtazamo chanya na kutia moyo katika muingiliano wa binadamu.

Neno pole katika lugha ya kiswahili ni usemi wakipekee wakutoa pole, huruma na faraja kwa mtu aliye patwa na masaibu, uchovu au changamoto yoyote.

Neno kompyuta katika lugha ya kiswahili linawakilisha kifaa cha kiteknolojia chenye uwezo wa kupokea data kuichakata kwa kufuata maelekezo maalum na kutoa matokeo yanayohitajika.

Soksi ni aina ya vazi laini linarovaliwa mguuni ambalo kwa kawaida hufunika kuanzia vidole vya mguu hadi kifundo cha mguu. Igawa nyingi huweza kufika hadi magotini. Vazi hili hutumika kama kinga kati ya ngozi ya mguu na kiatu.

Mteja ni mtu au kundi au shilika lililo nunua bidhaa au kupokea huduma kutoka kwa mfanya biashara au mtoa huduma fulani kwa kubadilishana na malipo. Katika ulimwengu wa biashara, mteja ndiye muhimili mkuu kwani mahitaji na kuridhika kwake ndivyo vinavyoamua mafanikio ya huduma inayotolewa.

Changanua ni kitendo cha kutofautisha kupambanua au kuelezea jambo kwa undani hili kuelewa sehemu zake mbalimbali na jinsi zinavyofanya kazi pamoja.

Karibu ni neno linalo tumika kuelezea umbali mdogo wa nafasi au muda likiashiria kuwa kitu kipo maeneo ya jirani au tukio fulani lina karibia kutokea hivi punde.

Neno dirisha humaanisha tundu au nafasi ilio achwa kwenye ukuta wa jengo gali au chombo chochote ili kupitisha mwanga hewa na mara nyingi huwa na kioo au mbao kwa ajili ya usalama.

Ofisi ni chumba jengo au sehemu maalum ambapo kazi za utawala biashara au utoaji wa huduma rasmi hufanyika.

Langi ya chungwa ni langi inayopatikana kwa kuchanganya langi nyekundu na majano. Inafanana na langi ya ganda, la tunda, lachungwa, ililo, iva na mara nyingi huwakilicha, nishati, fulaha na msimuko katika sanaa ya ulembo.

Neno fedha ni neno la lugha ya kiswahili lenye asili ya kiarabu ambayo kimsingi humaanisha pesa au usarafu zinazotumika kama njia ya kubadirisha bidhaa na huduma. Katika maana nyingine ya kidhahili, neno hili hurejelea madini ya dhamani.

Neno makubaliano inarejelea hali ya watu wawili au zaidi vikundi yao nchi kufika katika uamuzi wa pamoja au maelewano kuhusu jambo fulani.

Neno ndege lina maana kuu mbili tofauti katika lugha ya kiswahili kulingana na mazingira ya nayo zungumziwa. Maana ya kwanza ni kiumbe hai na maana ya pili ni chombo cha usafiri.

Hakuna shida ni msemo wa kawaida katika lugha ya kiswahili unaotumika kuonyesha kuwa kila kitu kiko sawa. Hakuna kipingamizi au hakuna tatizo lolote. Mara nyingi hutumika kama jibu la kukubali ombi la mtu mwingine.

Bafu ni chumba maalumu au eneo lililotengwa ndani ya nyumba au jengo kwa ajili ya kuogea kufanya usafi wa mwili.

Neno mkono ambalo ni neno la kiswahili lenye maana kadhaa kulingana na muktadha. Maana za kawaida huwa ni kiungo cha mwili sehemu ya kitu upande au mwelekeo na maana ya mwisho ni nahau.

Neno haraka ambalo katika lugha ya kiswahili linamanisha hali ya kufanya jambo kwa kasi, upesi au bila kuchelewa.

Neno mjomba katika lugha ya kiswahili ina maana zifuatazo, maana ya kwanza ni uhusiano wa kifamilia, heshima na ya mwisho ni mwenyeji katika mazingira ya pwani. Neno hili wakati mwingine ilitumika kurejelea mwenyeji au watu wa bara.

Mazungumzo yanarejelea hali ya watu wawili au zaidi kubadilishana mawazo habari au hisia kwa kutumia lugha ya maneno au ishara.

Daima ni neno linaromaanisha hali ya jambo kuwa la kudumu, la milele au linarojirudia bila mwisho.

Wakati mwingine ni kifungu cha maneno hutumika kumaanisha mara chache kipindi fulani au si kila wakati. Kina wakilisha hali au tukio ambalo halitokei mfululizo au kwa ukawaida bali hutokea tu katika vipindi fulani maalum.

Mafunzo ni mchakato wakutoa au kupata mahalifa, study au ujuzi mahalumu katika fani fulani kupitia maelekezo, mazoezi au masomo.

Sekta ni sehemu au idara furani ya uchumi, jamii au shirika ambalo imetenganishwa kulingana na aina ya shughuri zinazofanyika ndani yake.

Mkono ni kiungo cha mwili kwa binadamu kinachoanzia begani hadi vidoleni kinachotumika kushika, kugusa au kufanyia kazi mbalimbali.

Neno biashara kwa ufupi biashara ni shugli yoyote ya kununua au kuuza au kubadilishana bidhaa na kuhuduma kwa lengo la kupata faida.

Neno zambarau lina maana mbili. Maana ya kwanza ni rangi na maana ya pili ni tunda.

Kushoto ni neno linaloashiria upande au mwelekeo. Ni upande wa mwili wa binadamu ulio mkabala na upande wa kulia. Upande ambapo moyo wa binadamu hupatikana kwa kawaida. Mwelekeo hutumika kutoa maelezo ya wapi pa kuenda.

Bibi katika lugha ya kiswahili neno lina maana mbali mbali kulingana na mutadha, maana ya kwanza ni nyanya, maana ya pili ni mke, maana ya tatu ni heshima, maana ya mwisho ni mwenye nyumba. Katika mazingira ya kazi au kihistoria, neno hili linatumika kumaanisha mwanamke mwenye mamlaka au umiliki wa mali.

Kahawa ni neno linalejelea zao na kinywaji maalufu. Kinywaji, kinywaji kinachotengenezwa kwa chembe za mbegu za mti wa mkahawa zirizokaangwa na kusagwa. Zao, tunda au begu inayotoka kwenye mti wa mkahawa.

Huduma katika lugha ya kiswahili neno lenye maana nyingi, maana ya kwanza ikiwa msaada, maana ya pili ikiwa kazi ya mikono, maana ya tatu ikiwa ibada. Katika muktadha wa dini, neno hili linaweza kumaanisha ibada ya kiroho.

Bluu ni neno la kiswahili linalotaja rangi ya samawati, rangi kama ya anga wakati wa mchana kukiwa hakuna mawingu.

Kawaida katika lugha ya kiswahili lina maana kadhaa. Maana ya kwanza ni hali ya uzoefu, maana ya pili ni desturi, maana ya tatu ni hali ya wastani, maana ya nne ni sheria au kanuni. Katika baadhi ya muktadha, wa kisheria au kidini, neno hili huashiria mwongozo au utaratibu, zinazopaswa kufuatwa.

Interneti neno lenye luga la kiswahili lililo na maana kadha, maana ya kwanza ni mtandao wa dunia nzima, maana ya pili njia ya mawasiliano, maana ya tatu ni miundombinu ya habali.

Tafuta ni neno kitendo linalo elezea haraka na harakati za kutaka kupata kitu au jibu. Maana ya kwanza ni kujaribu kupata, maana ya pili ni kuchunguza, maana ya tatu ni kujipatia riziki.

Neno ngumu ni kivumishi chenye maana ya kitu kisicho pitika kirahisi, kisicho lainika au jambo linalohitaji juhudi kubwa kulitatua.

Mawingu ni mkusanyiko wa matone madogo ya maji au chembe za barafu yanayoonekana angani.

Vifaa ni neno linalomaanisha vitu vinavyotumika kufanya kazi fulani kurahisisha jambo au kukamilisha hitaji maalum.

Kushindwa ni tendo la kutoweza kufanya jambo fulani au kupata matokeo yasiyo ya ushindi katika shindano au mtihani.

Katika lugha ya kiswahili, hili ni neno la heshima. Inalo tumiwa kutoa ombi au kukusihi. Hapa kuna njia mbalimbali za kutumia ili kutoa maana yake. Maana ya kwanza ni kuomba msaada au huduma. Maana ya pili ni kusihi au kubembeleza. Maana ya tatu ni kuelezea kwa adabu na maana ya nne ni kuvuta usikivu.